Asubuhi hii, niliamka saa kumi na mbili na nusu. Mawazo yangu ya kwanza yakiwa ni kupanga siku yangu na kushukuru kwa afya njema. Baada ya kuamka, kitu cha kwanza nilichofanya ni kuosha mwili kidogo na kuangalia simu yangu kuona ujumbe muhimu. Kisha nikaenda kuosha uso, nikajianda taratibu. Kwa chakula cha asubuhi, nilikunywa chai ya maziwa na nikala, mkate na mayai ambavyo vilinipa nguvu ya kuanza siku. Baada ya hapo, niliandaa mazingira yangu ya kazi. Nikapitia ratiba ya kwanza kazi zangu za siku mapema. Kwa ujumla, nilihisi nikiwa mtulivu mwenye motisha na tayari kukabiliana na majukumu ya siku.

Napendelea chakula kisicho na mafuta mengi kwa sababu kinanisaidia kujisikia mwepesi na kuendelea kuwa na afya nzuri. Ingawa mara nyingine ninaweza kula chakula chenye mafuta kidogo kwa lahha au wakati maalum kwa kawaida nachanganya vyakula vilivyo chemshwa kuchomwa au kupikwa kwa mafuta kidogo. Hii hunisaidia kuthibiti uzito kuwa na nguvu za kutosha na kuzuia matatizo ya kiafya kwa mda mlefu.

Ndio, napenda maua kwa sababu yanaleta uzuri na utulivu, ninapoyaona au kuyakaribia, hunifanya nijisikie mwenye amani na furaha. Pia napenda rangi na harufu ya maua kwani huni kumbusha uzuri wa asili na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo.

Ningependa kupata mafunzo yanayoongeza ujuzi wangu kazini na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Hasa ningepeda mafunzo ya mawasiliano kazini. Kazi ya timu na usimamizi wa muda ili nijifunze kufanya kazi vizuri na wenzangu na kutimiza malengo kwa wakati. Pia ningepeda mafunzo ya kiteknolojia ujuzi mpya unaohusiana na kazi yangu. Kwa sababu hunisaidia kukua kitaaluma na kujiamini zaidi katika majukumu yangu ya kila siku.

Napendelea kusoma habari mtandaoni kuliko gazeti la karatasi. Kwa sababu ni rahisi kupatikana na hupata taarifa kwa haraka habari mtandaoni huniruhusu kusoma taarifa za izi punde. Wakati wote kupitia simu au kompyuta na pia kuchagua mada ninazopenda. Hata hivyo mara nyingine nasoma gazeti la kawaida kwa utulivu wake hasa ninapo taka kusoma kwa makini bila usumbufu.

Mara nyingi nasikiliza mziki unaonipa motisha na utulivu. Napenda aina mbili lakini hasaa napenda mziki wa miundo, midudo, pop au allenbees. Kwa sababu hunifanya nijisikie raha na kunirisha mawazo wakati wa kufanya kazi au kupumzika. Pia napenda kusikiliza nyimbo zenye maneno, zenye maana au ujumbe chanya. Kwani hunisaidia kuhaa Masika kuzingatia malengo yangu na kuendelea kuwa na mtazamo chanya katika siku yangu.

Kila siku mimi huzingatia kutumia njia ya usafiri zinazo rahihisha maisha yangu na zinazofanya muda wangu. Kwa kawaida ninatumia daladala au basi kuenda kazini na mahali pa muhimu. Kwa sababu ninahisi haraka na gharama ya kesi kubwa. Kwa umbali mfupi mara nyingi napendelea kutembea au kutumia baisikeli. Kwani kuna nisaidia kuwa na afya jema na kunipa nafasi ya kupumzika kidogo kando ya shuguli zangu. Kwa ujumla, kila siku na chagua njia ya usafiri inayonisaidia kufika kwa wakati kwa usalama na bila usumbufu mwingi.

Napenda kula mboga mbalimbali hasa zile ambazo ni bichi au zinazopikwa kwa mafuta kidogo. Kwa mfano, napenda sukuma wiki, spinachi, karoti na brokoli. Kwa sababu zenyewe zina virutubisho vingi na husaidia kudumisha afya yangu. Pia napenda kujaribu mboga tofauti kwa ladha na mchanganyiko tofauti. Kwani kunanifanya nijisikie vizuri na kunipa nguvu za kutosha kwa shughuli za siku. Mboga hizi pia hunisaidia kuwa na mwili wenye nguvu na akili yenye makini.

Ninapoanza kazi, kitu cha kwanza ninachofanya ni kupanga majukumu yangu ya siku. Napitia orodha ya kazi nikiiweka kipaumbele kwa yale muhimu zaidi. Kisha nianze na kazi zinazohitaji umakini mkubwa. Wakati huo pia ninahakikisha nazingatia mazingira yangu ya kazi ni safi na yapo na utulivu ili niweze kufanya kazi kwa makini. Kwa njia hii ninaanza siku yangu kwa mpangilio mzuri na kwa mtazamo mzuri wa kutimiza marengo yangu.

Kwa sasa, ninajihusisha na masomo na kazi ambayo zinanisaidia kujijenga kitaaruma na kibinafsi. Nilichagua njia hii kwa sababu inanipa nafasi ya kujifunza ujuzi unao tumika katika maisha halisi na kunifanya nijitegemee kitu ninachokipenda zaidi kuhusu kazi au masomo yangu ni fursa ya kujifunza kila siku na kuona maendeleo niliyopiga kadri muda unavyopita. Hata hivyo ninakutana na changamoto kama kusimamia muda. Presha na majukumu mengi na wakati mwingine rasilimali chache. Licha ya changamoto hizo inanifundisha kuwa mvumirivu na mbunifu katika hatua. Na matatizo kama ningependa kubadilisha kitu ningependa kuwa na muda zaidi wa kujifunza kwa vitendo na kupata mwongozo zaidi ili kuboresha ujuzi wangu na kujiamini katika ninachokifanya.

Uwezo abao ningependa kuwa nao sana ni kuwa ni uwezo wa kujifunza haraka na kuzoea mabadiliko. Kwa ulahisi katika dunia ya leo mabo hubadilika kwa kasi kubwa hasa kati katika teknolojia na maisha kwa ujumla. Hivyo kuwa na uwezo wa kuwelewa mabo mapya kwa haraka ungekua faida kubwa. Uwezo huu ungenisaidia kuchukua maalifa mapya sana au binu mpya bila hofu wala mukaganyiko na kunifanya niwe na ujasiri zaidi katika mazingira mapya ya kazi au masomo. Zaidi ya hayo, ningependa kuwa na uwezo mzuri wa mawasiriano. Hasaa kuwasirisha mawazo yangu kwa uwazi na kusikiriza wengine kwa umakini. Uwezo huu ni muhimu kwa sababu hunisaidia kufanya kazi vizuri na timu. Kutatua migogoro na kujenga mahusiano mazuri kazini na katika jamii. Kuwa na uwezo wa kueleza mawazo yangu ni vizuri kuongeza nafasi yangu ya kueleweka na kuhesimiwa na kusirikishwa katika maamuzi muhimu. Pia ningependa kuwa na uwezo mkubwa wa kuthibiti hisia na msongo wa mawaza. Maisha na kazi huwa ni changamoto nyingi na uwezo wa kubaki mturivu wakati wa plesha unisaidia kufanya maamuzi sahihi. Na kuepuka kukata tamaa. Uwezo huu ugenifanya niwe na nidhamu uvumirivu na mitazamo chanya hata ninapokutana na vikwazo. Kwa ujumra kuwa na uwezo wa kujifunza haraka kuwasirisha kuwashiriana vizuri na kuthibiti hisia kubolesha sana maisha yangu kazini na maendeleo yangu ya baadae.

Ndiyo ningependa kuendesha baiskeli kwa sababu ni njia nzuri ya kufanya mazoezi na pia ya kufurahisha. Kuendesha baiskeli hunisaidia kuimarisha afya ya mwili kuongeza nguvu na kupunguza msongo wa mawazo. Pia ni njia rafiki kwanza kwa mazingira na hunipa nafasi ya kufurahia mandhari ninapokuwa njiani. Zaidi ya hayo kuendesha baiskeli hunipa uhuru wa kufikiri. Umbali mfupi kwa urahisi na kunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye furaha.

Diyo. Nikipenda kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kujituliza na kuungana na mazingira ya asiri. Kutebea msituni huunipa nafasi ya kupumua hewa safi, kusikiriza sauti za dege na kufurahia utulivu abao huunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mwenye mawazo mapya na hunipa muda wa kutafakari maisha na malengo yangu.

Ningependa rangi ya blue nyepesi au kijani hafifu. Kwa ukuta wa chumba changu kwa sababu rangi hii huleta utulivu na amani. Rangi hizo hunisaidia kupumzika vizuri na kufikiria kwa utulivu na pia. Hufanya chumba kionekane safi na chenye mwanga. Pia nahisi kuchanganya na samani au mapambo mengine hivyo hunifanya nijisikia vizuri na huru nikiwa chumbani.

Chakula cha jadi ninachokipenda sana ni ugali na sukumawiki pamoja na nyama au maharagwe. Chakura hiki hunikumbusha nyumbani na tamaduni zetu. Na pia ni chenye lishe na kinanipa nguvu ya kutosha. Napenda kwa sababu ni rahisi na kinanishibisha na kinaniwezesha kuwa kinaweza kuliwa wakati wowote wa siku hasa baada ya kazi na shughuli nyingi.

Dio. Napenda kula samaki kwa sababu ni chakula chenye afya. Ladha nzuli. Samaki ana proteini nzuli na mafuta yenye manufaa kwa mwili. Hivyo hunisaidia kuwa na afya jema. Pia napenda samaki kwa sababu anaweza kupikwa kwa njia tofauti kama kukahangwa kuchomwa au kuchemshwa. Kira jia hureta ladha yake ya kipekee.

Sera muhimu zaidi ya kampuni ninayoiona ni ile inayohakikisha uwazi heshima na usawa kwa wote wafanyikazi. Kampuni inapaswa kuwa na sera zinazojali wafanyikazi wake. Ikiwemo malipo ya haki mazingira salama ya kazi na fursa sawa kwa maendeleo kwa kila mmoja bila kujali jinsia umri au asili. Wajibikaji na uwazi pia ni muhimu ambapo wafanyikazi wanaelewa matarajio yao malengo ya kampuni na njia za kushughulikia changamoto zaidi ya hayo sera zinazounga mkono mafunzo na maendeleo ya kitaaluma zinahakikisha wafanyikazi wanakua kitaalamu na kampuni inapata faida ya ujuzi mpya. Sera kama hizi huchangia kujenga utamaduni chanya wa kazi. Kurahihisha mawasiliano na kuongeza motisha ya wafanyikazi na kwa pamoja huunda mazingira ya kazi yenye tija na yenye furaha.

Ndio. Mara nyingi ninanunua vitu kwa kutumia simu yangu. Na hii imenifanya maisha kuwa rahisi sana. Kupitia simu ninaweza kufika maduka mbalimbali mtandaoni. Kulinganisha bei na kusoma maelezo ya bidhaa kabla ya kuamua. Kununua. Hii pia hunipa nafasi ya kulipa kwa njia salama. Kupitia malipo ya kidigitali bila kutumia pesa Tasilimu Jambo, linaloongeza, usalama na urahisi. Zaidi ya hayo. Kununua kupitia simu kunanisaidia kuokoa muda kwani sihitaji kusafiri kwenda dukani. Na pia kunanipa fursa ya kupata bidhaa ambazo hazipatikani kirahisi katika maeneo yangu ingawa ninahakikisha kusoma maoni ya wateja na kuchagua maduka yanayo aminika, ninafurahia jinsi teknolojia ya simu inavyorahisisha ununuzi wa kila siku na kunifanya niwe na udhabiti mzuri wa fedha zangu.

Napendelea kitanda kizuri abacho ni cha kupumzika vizuri na cha kuunga mkono mwili vizuri. Kitanda kizuri hunifanya nijisikie starehe, kunisaidia kupata usingizi wa kutosha na kuondoa uchovu baada ya siku ndefu ya kazi au shughuli. Siku zote zinapochagua kitanda ninazingatia unene na wa godoro. Istaha ya kitanda na jinsi kinavyopumua hewa. Kwa sababu vyote hivi huchangia usingizi mzuri na afya ya mwili. Kitanda kizuri pia hunifanya nijisikie huru na kutulia jambo ambalo ni muhimu kwa mapumziko ya akili na mwili.

Ushauli wangu kwa mtu mwigine ilikuwa kwamba siku, ajitahidi kuwa bola kidogo kuliko jana. Ningemshauli apange mda wake vizuli, aweke malengo yanayo weza kufanikishwa na jifunze kutokana na mkosa baada ya kujihukumu kwa hofu. Pia ningemshauli kuthamini afya yake kushirikiana vizuri na wengine na kuwa na mtazamo chanya hata anapo kutana na changamoto. Zaidi ya yote ningemshauli asisahau kupumzika. Kufurahia maisha au kushirikiana kwa moyo wa huruma na wema. Kwa sababu mafanikio nafuraha kweli hutokea pale mtu anapo jali maisha yake na maisha ya wengine kwa usawa.

Ningependa kutembelea uingereza. Kwa mabano UK. Kwa sababu ni nchi yenye historia tajiri. Tamaduni za kuvutia na mandhari mazuri ya asili. Napenda sana kuona majumba ya kifalme. Kama Buckingham Palace na makubusho kama British Museum. Na miji ya kihistoria kama Radha na Manchester. Pia napenda kujaribu maisha ya kila siku ya watu wa huko. Kushiriki kwenye tamaduni zao na kuona bustani na buga zao nzuri ninapofikiria kuhusu safari hiyo nahisi msisimko na furaha kubwa kwani ingeleta fursa ya kujifunza historia. Kuungana na tamaduni tofauti na kupumzika huku nikifurahia mandhari ya kipekee ningependa kutembelea UK mara kadhaa si mara moja tu ili niweze kugundua sehemu nyingi. Kufurahia hafla za kitamaduni na kupata uzoefu wa kina wa nchi hiyo. Kwa ujumla safari hii ingeleta kumbukumbu nzuri zinazo zisipofutika na kunipanua mtazamo wangu wa dunia.